Naam mimi hupenda kuimba kwa sababu ninapoimba akili huweza kutulia na pia nikaweza kupunguza mawazo yangu. Wakati mwingine nikiwa na huzuni, kuimba hunifanya nikahisi vizuri ambapo inaweza kuboresha hisia zangu. Pia wakati naimba mara kwa mara, huwa naanza kuona nina uwezo zaidi, yaani hunipa motisha. Pia ninapoimba inasaidia mimi nikaweza kukuwa mchangamfu wakati nafanya kazi zangu za kila siku.

Nina wazo la kununua gari baada ya kumaliza somo langu la uendeshaji wa gari huu mwezi wa Januari ambapo mtiani wake nitaifanya katika mwezi wa pili na baada ya mtiani tu na kupata, kupata ruhusa ya kuendesha gari. Nitaweza kuinunua.

Ili kushirikiana na timu yangu yeyote ninayofanya kazi nayo moja lazima tuweze kuwasiliana vizuri ambapo naweza kuwasikiliza wenzangu wanapotoa mawazo yao kwa heshima, kisha tukaweza kugawana majukumu na kusaidiana, ambapo baada ya hayo, pia kuna heshima, tunahusiana kwa heshima ambapo mtu anapotoa oni lake tunalisikiza vizuri ata kama ni tofauti na oni letu baada ya hayo pia natoa msaada kwa wenzangu wanapohitaji msaada wawate.

Mimi upiga picha mara kathaa, haswa wakati nimevalia mavazi yamenipendeza, ama pia kama nimesukuwa nywele ambazo zinavutia, lazima nipige picha. Naeza piga picha mara nyingi mpaka niridhike wakati mwingine, hata nikinunua chochote kitu mpya, nguo mpya, nipate kitu kinachonifurahisha, lazima nikaeza kukipiga picha. Hivo napiga picha maranyingi.

Naam, napenda kujaribu teknolojia mpya sababu ina faida nyingi mno. Teknolojia mpya imefanya kazi yetu ikawa rahisi. Haswa kazi za kuandika. Teknolojia mpya unaweza kusikiliza vitu. Pia unaweza kutizama vitu na ukaweza kuzielewa. Yani, teknoloji ya mpia naipenda kabisa.

Wakati mwingine, mimi hutumia kwanza najipaka mafuta kwa uso ambayo huzuia jua kali. Inasaidia uso wako usije ukaharibika ama kupata vidonda wakati jua pia ni kali naeza kutumia mwavuli nikitembea uko nje mahali jua ni mingi. Na si hayo tu pia kukunywa maji mingi ilikuweka ngozi yangu laini.